Naam, nimewahi kuona bahari. Leo ninataka kujifunza kuhusu bahari moja ya maajabu makubwa ya dunia nimewahi kuona bahari kwa sababu ni bahari hindi ambayo imeguza mpaka wa Kenya pale pwani. Ni bahari ambayo ina urembo wake wa kuvutia na umaarufu wa hali ya juu kwa watu wengi bahari ni kama ndoto lakini kwa wengine ni sehemu yao ya maisha ya kila siku. Bahari hukaliwa au huishiwa na viumbe wengi wa ajabu kutoka samaki wa rangi hadi majitu makubwa kama vile nyangumi. Pia bahari hutupatia chakula, usafiri na hata burudani kwa vile huwa tunaenda kuogelea na kucheza michezo ya pale majini. Lakini pia bahari inaweza kuwa na ghafla kama vile wakati wa dhoruba wakati ambapo kuna upepo mkali ambao huishia hadi kusababisha meli kuweza kutokomea pale majini. Kama hatujapata kuona bahari. Tunaeza kujifunza kuhusu umuhimu wake na jinsi ya kupata manufaa kwa sababu manufaa yake ni mengi sana kama kwa mfano umuhimu wa pale bahari tunaeza kupata labda ni chanzo cha chakula bahari ni chanzo kikubwa cha chakula kwa watu wengi duniani bahari pia hutusaidia katika usafiri na biashara, ambapo bahari hutumika kwa njia ya kusafirisha na biashara kati ya nchi moja hadi nyingine pia ni chanzo cha ajira inatengeneza ajira kwa mamilioni ya watu katika uvuvi, utalii na viwanda. Pia huhifadhi mazingira. Kuna mashirika ambayo hujihusisha sana katika uhifadhi usafi wa mazingira pale. Pia bahari ni chanzo cha burudani ambapo hutumika kutuburudisha kwa mfano kuogelea kwa watalii na mengine mengi. Ukubwa wa bahari, duniani asilimia sabini na moja ni mahali ambapo pamekaliwa na maji, basi tunapaita baharini. Kwa kina cha wastani, kina cha wastani cha bahari ni takriban mita elfu moja na mia saba, sehemu ya kina zaidi, ni Challenger Deep katika Mariana Trench. Takriban mita elfu mia moja chini ya usawa wa bahari na kwa sasa hayo peke ndio naeza kusema kuhusu bahari.